Unafuata matikio ya kimataifa? Ndio, ninafuata mafutukio ya kimataifa wa kusoma habari za kisiasa, kuchambua taarifa na kuelewa muktadha wake wa kisiasa na kiuchumi. Hii hunisaidia kuwa na ufahamu wa hali ya dunia na kufanya maamuzi sahihi. Kufuatilia matukio ya kimataifa, kuna jumuisha kuangalia mabadiliko ya kisiasa, uchumi na kijamii yanayo athiri nchi mbalimbali. Pia husaidia kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia, biashara na sera na kufanya michadala au maamuzi kuwa na msingi wa ukweli katika taarifa za kisayansi.

Una kula nini mara nyingi ya subuhi? Mara nyingi asubuhi nakula chakula chenye virutubisho vya kutosha kama mayai, matunda na uji au mkate wa nafaka nzima. Hii hunisaidia kupata nguvu na nishati ya kuanza siku vizuri. Kula kifungua kichwa chenye proteini, huwanga changamano na vitamini huimarisha akili na mwili, kupunguza uchovu na kusaidia kuzingatia kazi za asubuhi. Pia ni njia nzuri ya kueka mwili katika mfumo mzuri walishe unaosaidia afya kwa muda mrefu.